Habari, naitwa Njese, ningeeza kueleza kama naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ndiyo, wakati ambapo nasikia ya kwamba teknolojia na mitandao ime nichosha akili. Ama nasikia kuna mambo ambayo yananisumbua, ninaweza kukaa mbila teknolojia atakaa ni siku moja. Ili mawazo yangu yakaweza kukua freshi, yakaweza kueza kufikiria vizuri.

Habari naitwa jessy, ningeeza kuelezea, jinsi, ninavyoweka malengo ya kila mwezi kazini kazi yangu hukuja kwanza Kwa sababu ndiyo kazi ambayo inanihitimu na kunisaidia kujikimu kimaisha malengo ninayoeka kila mwezi ni kuchukua kitabu kuandika vile nitakavyojipanga hiyo mwezi, vile nitakavyofanya, masaa yenye nitakuwa nikifanya kazi na kupanga kazi yangu venye nitakavyoweza kuimaliza.

Mbali naito jesi ningependa kueleza kitu ninachokifanya wakati nahitaji msaada kazini Wakati naitaji msaada kazini huwa naenda kwa marafiki zangu Nawaelezea shinda ninayoyapitia ama na waelezea kitu ambacho ninachotaka tusaidiane na wao na kwa sababu ni marafiki ambao tumeunda mahusiano mzuri na waho huwa wananisaidia badae.

Ambari, naitwa Jesse, ningependa kueleza, shuguli zangu za wikendi. Shuguli zangu za wikendi, mimi ni mtu ambae, sinanga shuguli mingi kwa sababu mi hufanya kazi. Hadi, wikendi, but wakati ambapo, siko kazi. Mi huenda kutembea, hata kama ni huko kwa mall, ama katika maduka, kwa mahoteli.

Naitwa Jesse ningependa kuelezea ni mahali gani pakistulia ningependa kutembelea mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni inchi ya israeli Ningependa sana kwenda hio inchi sana sana ile taoni ya jelusalemu nikaone mahali ambapo Yesu alipokua anishi alipokuwa ana tembea alipokuwa anahubiri.

Habari naitwa jesi kitu ampacho Ningependa sana kujifunza ni kujua mambo ya kiteknologia mambo ya kutengeneza vitu kama software ama pia vitu kama AI Kwa shambabu kwa siku tunazoenda hizo zenye za zinazo kuja baadae ni wakati ambapo watu watakuwa wakitumia teknolojia na AI kwa mambo zao zote chao.

Habari naitwa jessi ningependa kuelezea kuhusu swali kama nimawai kufanya yoga sijawai kufanya yoga kwa sababu siyoni kama yoga iko na kitu muhimu ama kitu inachoongeza katika maisha ama katika mwili wangu napenda kuyafanya mazoezi mengine ambayo ni mazuri kwa afya yangu.

Habari naitwa jessy. Ningependa kueleza jinsi ninavyoandaa ripoti za kazi Inalingana na ni ripoti ya aina gani kama ni ripoti ndogo ninaweza nikaiandaa kwa mdomo na kuitangaza kama ni ripoti ndefu ninaweza kuiandaa kwa kuiandika katika karatasi ama katika kwa simu yangu kisha badaye Kuituma kwa mwenye ameniajiri ama kuieka ndiyo nieze kuiona badaye.

Kabali, naitwa Jesse, ningikependa kuwaelezea program zipi ninazo zitumia mala nyingi program moja ambayo huwa naitumia mala nyingi ni program ya YouTube ya kujiangalilia mambo ya maisha, watu wanavyokaa katika maisha yao, vitu wanazo zifanya za kuwasaidia katika maisha yao Kuna program zingine kama vile kwa mtandao wa Instagram na TikTok talk.

Habari naitwa Jessy. Ningependa kueleza ni manthari gani nimewai kuona. Manthari ambayo nimewai kuona ni manthari ambayo iko katika nchi ya Dubai. Nchi ya Dubai, ni nchi ambayo ina manthari ya majumba makubwa, ambayo yameundwa na kutungenezwa kisasa na teknolojía, mabarabara mazuri na vitu. Vingine ambavyo vinavyovutia macho.

Habari natwa Jassi n ningepend a kuwelezea jinsi ninavyoku shelekea siku yangu ya kuzaliwa singu yangu ya kuzaliwa ni siku ambayo naifurahia sana ni siku ambayo naishelekea labda nakwenda nje na marafiki kutembea kununua vitu vizuri vizuri zawadi kama vile keki na zinginezo.

Habari naitwa Jesse ningependa kuelezea jinsi ninavyo kupenda kuoga napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu maji moto ni maji ambayo yanafanya mwili unasikia kama umechangamuka vizuli maji moto ni mazuli ukioga nayo kwa mwili kwa sababu haiezi yakakuletea magonjwa kama ya pneumonia ama vifuwa viku.

Habali. Naitwa jeshi ningependa kuelezea. Wakati ambao ama mala ambayo napenda kuenda cinema. Napenda kuenda cinema mala mingi. Kwa wakati ambao shina kazi ya kufanya kama vile wikendi. Ama kama hile siku yenye sifanyi kazi. Ninapenda kuenda kujiangalilia cinema ambazo zinanisaidia. Kuelimika. Na kuendelea kia hini.

Habari, naitwa Jesse, ningependa kuwelezea jinsi ninavyo. Himiza urshikiriano katika timu. Nihimiza watu wafanya kazi pamoja kama timu. Waelewani watatue mashida na mambo ambayo yanao wa kunga. Kama timu ndio waweze kuendelea na ndio waweze kufika ambapo wanapotaka.

Habari. Naitwa Jessy, ningependa kuelezea. Kuhusu kipawa ambacho ninacho. Kipawa ambacho ninacho ni kipawa cha kudensi. Ambacho ninacho kipenda sana kwa sababu kinasaidia afya ya mwili. Kinanichangamsha wakati naposkia niko chini. Na pia kinaeza hata saidia mtu kujikimu kimaisha. Kama vile kutafuta pesa kutumia kipawa cha kudensi.

Habari naitwa Jesse ningependa kuelezea ushauri ambao ningepeana kumpa mtu ambaye anaanza kazi Ushauri ambao ningempea mtu ni ushauri wa kwanza kujipanga kifedha Angali aone kama fedha zake zinatosha kazi ambayo anataka kuianzia Pia anafaa aangalie pahali ambapo anataka aifungue kazi yake ni pahali ambapo kutakuwa na wateja.